Chakula ninachokipenda zaidi, jibu langu ni moja tu, biriani ya kuku. Ingawa ni vigumu kuelezea ladha yake kwa neno moja. Kwangu mimi ni mchanganyiko wa kipekee wa manukato na viungo. Unapokula biriani, unahisi harufu nzuri ya iliki na mdalasini, ladha ya wastani ya pilipili na utamu wa vitunguu vilivyokaangwa. Ni chakula chenye ladha nzito na ya kuridhisha ambayo hauchoki kuila. Kila tonge la biriani ni kama sherehe mdomoni mwangu.

Ili kufanya kazi vizuri na timu ya mbali, mimi huzingatia zaidi mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Tunatumia zana za kidijitali kama video call na programu za ujumbe mfupi ili kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake kwa wakati. Mimi huweka kipaumbele katika kupanga malengo ya siku na kutoa ripoti ya maendeleo ya kazi yangu ili kujenga uaminifu. Hata kama hatupo ofisi moja. Licha ya umbali siri kubwa ni kuwa nidhamu ya muda na kuwa tayari kusaidiana na wenzangu kupitia majukwaa ya mtandaoni ili kufikia malengo yetu kwa pamoja.